Naam, mimi napenda kusikiriza radio sana. Hasa katika maisha ya kila siku, radio ni moja wapo ya vifaa ama vyombo vyabari. Mbavyo, bado vina umuhimu mkubwa sana katika jamii. Hata katika enzi za teknolojia ya kisasa. Inga wakuna televisheni, simu za kisasa, mitandao ya kijamii, radio badu inanivutia mimi sana. Kwa sababu nirahisi kutumia na hata inapatika na karibu kila mahali. La kwanza nigependa kusema kuwa radio. Ninapenda radio kwa sababu huwa inanipa habari kwa haraka sana. Asubuhi ninapo sikiriza radio na pata tarifa za hivi pude kuhusu habari za kitaifa au kima taifa. Hali ya hewa, maswala ya naoendelea katika jami. Na hii huwa mimi inamisaidia kuwa na kuna kuelewa mzuri wa kinacho endelea bila hata kulazimika kusoma magazeti hua hata kutumia muda mwingi ni kiangalia televizisheni. Maana radio ni chombo abacho ni takie katu na nisikize na niweze kupata habari yote ni nayotaka. Sababu nyingine yangu kuipenda radio ni kwa sababu haina gharama kubwa kama televisheni ama hata vyobo vire vingine. Tofauti na internet ambayo inahitaji kununuwa data mingi. Radio inahitaji tu kifacha radio au simu yenye radio na iwe na iwe charged. Hii huifanya iwa rahisi kwa watu wa harika zote hata katika maineo ya vijijini na mjini radio zinatumika sana sana vijijini uwezi kosa radio Kwa jabu ringine ni kwamba radio inamchango mkubwa katika ilimu na hata uhamasimshaji wa jami Kuna vipindi vinavyo zungumzi ya maswala ya afya, elimu, mazingira haki za binadamu na mengineo Kupitia vipidi hivyo Musikirizaji weza kupata talifa mpia na hata ushauri muhimu nao weza kuboresha maisha yake Redio ni kifamba cho hutumiwa kutoka matangazo muhimu kama hivire tahadhariza zarura au tarifa za serikari Jampo la ya tatu ni kwamba Mimi ninapenda redio kwa sababu inaniseidia kuimarisha ruha yangu Haswa kiswahili Watagazaji jumia huwa ambao huwa wanatumia kiswahili fasa na hata msamiati mzuri Jabo hilo hulinisaidia Huli linalo nisaidia wasikrizaji kujifunza maneno mapya na hata kuboresha Mawahusidiano yao upande mwingine ni kwamba ni napenda kusikriza radio wakati wa asubui Abada tu ya kuamuka Ninapo jianda kuenda kazini hata shuleni wakati mwingine jioni ninapo uspumzika Mimi huwasha redio maana redio huwe inanifanya nijisikia kuwa karibu na jamii kwa sababu Mara mingi ni watu upiga simu au kutumia ujube kushiriki maoni yao kwenye vipidi Balibali za redio Kwa jumla inapenda kusema kwamba kusikiriza redio Nijabo linaro nipenda na ninaliona kuwa la manufasa na maishani mwangu Redio hunipabari burudani erimu na hata hunisaidia kutumia muda wangu vizuri Divyo maana naipenda sana Redio liche ya maendelewa teknolojia redio bado inafasi muhimu katika maisha yangu ya kila siku kila wakati Niposa mimi inapenda sana kuitumia radio na inanifurahisha tu na siwezi pia kukabila kusikiza radio.

Ndivyo mimi napenda kucheza ngoma sana kwa sababu ni ya shughuli zinazoburudisha sana na hata pia zina faida nyingi kwa mwili na akili ngoma ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu na hata hutumiwa katika sherehe hafla za kijamii katika matukio ya kidini na hivyo basi kucheza ngoma si burudani tu bali pia ni njia ya kujieleza na hata kushirikiana na watu wengine. Kwanza kabisa, mimi napenda kucheza ngoma kwa sababu ngoma hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Wakati ninapocheza ngoma na hizi nikiwa na upungufu wa msongo wa mawazo na hata ninaweza kusahau matatizo ya kila siku. Mziki unapochezwa. Mwili husonga kulingana na midundo. Na hali hii huwa mimi inanipa amani ya akili na hata kunipa bila na hata kunipa furaha ya ndani. Jambo lingine, mimi hucheza ngoma, kucheza ngoma kuna faida kubwa sana kwangu kwa afya ya mwili. Ngoma ni aina ya mazoezi kwa sababu huwa inanifanya mwili usogee, huongeza mfunguko wa damu na hata kuimarisha misuli. Huwa inanisaidia pia kupunguza uzito na hata kuongeza nguvu ya mwili kwa njia ya kucheza ngoma kunifanya nibaki mwenye afya na hata kuhisi kama nafanya mazoezi magumu. Lingine ni kwamba, ninapenda kucheza ngoma ni kwa sababu mimi huwa inanisaidia kujenga, kujiamini, napocheza ngoma mbele ya watu au mambo na marafiki. Huwa najifunza kutoogopa kuonekana au kuhurumiwa, kuhukumiwa, sorry, kadri, ninavyozidi kucheza, ndivyo ninavyozidi kujiamini na kujisikia vizuri kuhusu nafasi yangu. Jambo lingine ni kwamba, kucheza ngoma, huwa kunanisaidia na kuimarisha uhusiano wangu na watu wengine. Wakati wa sherehe au hafla watu hucheza mangoma kucheka na hata kushirikiana Hii ni jambo ambalo huwa inaleta mashikamano katika jamii na hata pia huwa inanipa nafasi ya kukutana na watu mpya wapya kujifunza matamaduni zao Ningependa kusema ninapenda kucheza ngoma kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wetu wa kiafrika, Sisi kama waafrika, ngoma za asili hutumika kuelezea historia, mila za kidesturi, za jamii, kupitia ngoma, hata kuhifadhi na kuendeleza utamaduni wetu wa vizazi vijavyo. La mwisho ni kwamba, mimi huwa nasema, naweza kusema tu kwamba napenda kucheza ngoma sababu inanipa furaha, afya njema, kujiamini na hata mashiriki, kuwa na mshikamano na kujiamini. Hili ni jambo ambalo, mimi huonelea ngoma ni sehemu muhimu hunifanya nionelee ngoma ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hata ninapopata nafasi kuwa sikosi kucheza na hata nafurahia mzuri sana.